Naam, katika simu ninayopendelea mfumo wake ninaweza nikasema ni simu zenye mfumo wa apple apple imekaa vitofauti sana huwa iko tofauti sana na android ambazo huwa hata mtu mzee anawezaelewa lakini kwa mtu ambaye anatumia apple apple ni very unique na ni nzuri sana.